Timu ninayeifuata ni timu ya Lakers. Ninaufuata kwa sababu wanacheza kwa ubora, wachezaji wake ni wakuvutia, na maranyingi hunipa msikumo na furaha ni kitazama mchezo wao. Pia, kufuata timu hii kunanisaidia kujifunza mbinu za mchezo, kushiriki mijadala na marafiki, na kufuraia hisia za ushindi na changamoto pamoja na mashabiki wengine.